Naamu, ninapenda kusikiliza redio kwa kuwa kusikiliza redio kuna manufaa mingi sana Kwanza kabisa kusikiliza redio, unaweza kupata habari ambazo zinazotokea kila mara Ukisikiza redio, unaweza kusikiza vipindi, vinavyoongelea mambo kadha wa kadha yanayoendelea humu nchini ama duniani na pia kusikiliza redio wakati mwingine Unaweza kusikiliza mambo ambayo yanaelimisha kuhusu mambo fulani au jambo fulani na pia kusikiliza redio kunaweza kukua kama burudani Kwa kuwa unapenda unasikiliza nyimbo Unasikiliza mambo ambayo yanaendelea na unapata uhondo wa mambo mengi sana na kwa hivyo ninapenda kusikiliza redio kwa mambo hayo.

Naamu ninagawanya taka zangu kwa kuwa taka kuna taka aina mbali mbali na aina tofauti tofauti na taka au takataka ni kitu ambacho hakiitajiki kwenye mazingira kwa kuwa kitayaribu na kufanya mambo mengine na kwa hivyo taka au taka taka tunapaswa kuzitupa au kuziweka maali mwafaka ili zika fanye kazi fulani au zipelekwe maali pengine ambapo zinafaa kupelekwa na kwa hivyo taka kama ya vyakula matunda au nini taka hizo naweza kuzitupa shambani taka kama ya vyakula mboga za majani na nini unaweza kuzitupa shambani kwa kuwa hapo zitafaya vizuri Lakini kunataka zingine kama vitu vilivyo kutupa vitu ambavyo vina makali Hivyo vinafa kutupwa au kuzipaswa kuwekwa mahali kwa utaratibu Kwa kuwa ni vina hatari kwenye mazingira na kwa hivyo taka zinapaswa kugawanya kulingana na vile ambavyo hatari wake uzuri wake kwenye mazingira.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ngombe na kusema ukweli ninapenda nyama kadha wa kadha Nyama ya wanyama mbali mbali Tuseme nyama ya kuku, nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondo hizo ndizo nyama ambazo ninazipenda zaidi Lakini ninayeipenda sana ilio juu ya kwanza ni nyama ya kuku na ngombe hizo ndizo nyama ambazo ninazipenda Zaidi kwa kuwa zina ladha tamu, zikipikwa vizuri na ina madini, mwafaka katika mwili wa binadamu na ni ya kupendeza tu ni chakula kitamu na kwa hivyo, hizo ndizo nyama ambazo ninazipenda.

Kulinda mazingira ni kitu cha maana sana au kitu cha muhimu na kwa kuwa hata kitabu kitakatifu au biblia. Inasema kuwa mungu alitueka kwenye dunia hii ili tuweze kulinda mazingira. Na kwa hivyo hata ukilinda mazingira unapata wakati mingine pia mungu anakubariki katika njia moja hao nyingine. Na kuna njia kadha wakatha za kulinda mazingira. Kwanza kabisa ni kudumisha usafi. Mahali ya popote ya mbapo nilipo uwa nahakikesha ni pasafi taka au chafu nini na jaribu kuzi kusanya pamoja na ninaeza kuzitupa mahali ambapo zinastilihi kuwa ya pili kabisa ni upanzi wa miti upanzi wa miti Kwa kuwa miti inamanufaa mengi sana katika mazingira na katika maisha ya mwanadamu na ninji ya moja ya kulina mazingira Tukiendelea wakati mwingine katika kulindaa mazingira ni kukomesha ukataji wa miti ovyo ovyo Ukataji wa miti ni kitu ambacho sio kizuri kwenye mazingira nakina madhara na uzaleta kiangazi na maafa mengini na kwa hivyo kuzuhia kukataji wa miti wa ovyo ovyo Pia nijia nyingine ya kulina mazingira ambayo huwa ni natumia.

Kati ya kucheza na kutazama michezo, ninapenda kufanya vitu hivyo vyote. Na haswa katika maongezi yangu ya awali ni kuwa ninapenda sana mchezo wa mpira wa mguu. Na ninapenda kutazama na pia ninapenda kucheza kwa kuwa pia mimi huwa nacheza mchezo huo. Na vitu hivi ninapenda vyote. Kucheza kunanifanyisha mazoezi. Kucheza, unafanya mwili unakuwa mchangamfu. Kukucheza unafanya mwili unafurahia na kucheza pia kuna manufaa mengi tu kwa mwili ya binadamu kwa kuwa inakuweka katika hali ya furaha, na kutazama pia ninapenda kutazama mchezo wakati ambapo nimetoka kucheza, nimetulia Ninataka kujiburudisha kidogo. Kwa kuwa kutazama mchezo mzuri wa mpira wa mguu, unaburudisha na unapenda na ninaupenda sana. Kwa hivyo ninapenda kufanya vitu hivyo vyote kucheza na kutazama pia.

Wakati wa mgogoro na mtu, kuna vigezo ambavyo ninatumia kufuata mpangiliwa wa kitu ambacho nitaweza kukifanya. Na mgogoro ni kitu cha kawaida katika maisha, katika jamii, katika maisha mwanadamu. Na kwa hivyo, mgogoro ni kitu ambacho kinafakuangaliwa na kutatuliwa. Na kwa hivyo, kituwa chakwanza ambacho ninaweza kufaya ni kuangalia au kuthibiti kuwa nani chanzo chamgogoro hicho jineza kuwa nini na wakati mgini nangalia pia nani alikuwa mwenye makosa kama ni mimi, ninarudi chini, nina njenyekea, ninaomba msamaha na nina kiri kuwa haita jirudia tena na najaribu kumuwelewa yule ambayo nimemkosea na kama mimi do nime kosewa Ninatafuta, ninamambia yule mtu Hapa na hapa mimi siwezi fanya hivyo na kwa hivyo, ninamuelezea kwa kuwa namuelezea wakati mwigini asueze kurudia na tusueze kuzozana na baada ya hapo, kama bado nime Ninahasira mno, inaenda mahali ninatulia kwa kuwa kufanya jambo ukiwa hasira ni kitu hatari na haistahili kwa kuwa italeta tu madhara mengi kabisa.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kuna vitu ambavyo ninazingatia Tuseme kuwa wakati wa mapumziko ya mchana pale kazini nina Ninatafuta mahali ambapo kuna kivuli, kama ni kuna jua kali naenda natulia mpahali pale, kama nina kitabu, ninaanza kukisoma, ninasoma kitabu icho Kwa dakika chache tu, dakika kama ishirini hivi na kama sina kitabu ni na nyimbo kwenye simu yangu au rununu Ninaweza kusikiliza nyimbo kwa dakika chache Nikifikiria mambo mengine na wakati ambapo sijihisi kutoka inje ama Ninaweza kutulia tu nakufanya ile meditation kwa dakika chache na wakati wangu wa mapumziko ya mchana ni hivo ama nikiwa pale nyumbani siku ya wikendi Ninaweza kujilaza tu kwenye mkeka pale chini kwenye boma au kwenye compound na ni ivo ndivo natumia wakati wa mapumziko yangu.

Starehe ni kitu cha mana katika maisha ya mwanadamu na ninapotaka starehe kuna vitu kadha wa kadha ninavyovifanya starehe ni njia moja ya kujiburudisha, starehe ni njia moja ya kupumzika, starehe ni njia moja ya kujifurahisha na ninapotaka starehe ninafanya mambo haya. Kwanza kabisa siku ya weekendi nikitaka starehe naenda kwenye mkahawa mmoja natulia pale au eneo maeneo ya burudani, sinema, kutazama filamu na mambo mengine Wakati mwingine nikitaka starehe ninaweza kutulia tu na kuketi kukaa nyumbani na kupata starehe yangu starehe mingine nikitaka, ninaenda kutoka, ninaenda kutafuta wanadada na kuongea nao kuzungumza nao kupata hali ya kutangamana nao na mingineo hayo ndiyo mambo ninayofanya wakati ninataka starehe.

Kinywaji ambacho ninakipenda ni kinywaji kwa jina kinywaji cha chai na kinywaji hiki hua nakitumia au nakinywa wakati wa asubui Wakati ambapo ninatoka ninajitayarisha kuenda kazini au wakati mwingine ninatumia kinywaji hiki wakati wa jioni wakati ya ambapo kumenyesha au kujanyesha lakini kuna baridi kali sana na alie nieleza kusu kinywaji hichi ni tangu tukiwa utotoni Tumezaliwa tukakua na tumepata walio tutangulia wakitumia chai na kwa hivyo sisi hatuna budi bali kutumia chai kama kinywaji na baada kunywa chai najihisi kuwa nimeshiba nikinywa chai wakati ambapo nina njaa nahisi kuwa nimeshiba na kili ambacho ninahisi kitu kingine wakati ambapo ninakunywa chai ni uchangamufu kidogo mwili umepata nguvu na vinginevyo.

Wakati umeme unapokatika, kuna mambo kadha wa kadha ambapo naweza kufanya. Kuna mara mbili umeme unaweza katika, mara ya kwanza ni wakati wa mchana. Na wakati wa mchana hakuna mambo mengi ambayo huendelea kwa kuwa ni mchana na bado kuna mwanga, mwanga kutoka kwa jua na kwa hivyo. Kama hakuna shughuli ambayo ilikuwa inafanya ambayo inatumia umeme inaweza kutulia tu nakungoja hadi umeme urudi na umeme ukipotea nyakati au wakati wa usiku usiku kuna giza na kwa hivyo tunatumia umeme kutazama au kuona vitu na kufanya shughuli zetu na kwa hivyo kama umeme umepotea wakati wa usiku Tunaweza kutumia mshumaa au taa zilizoko kwenye simu zetu za mikono na wakati huo umeme ukipotea ninatulia tu mahali pamoja Kwa hivyo kwa kuwa kuna giza na ukitembea tembea Unaweza kujikwaa na ukaumia na hivyo ndivyo Hivyo ndivyo vitu ambavyo ninavifanya wakati umeme unakatika au haupo.

Muda wa mwisho ni muda ambapo muda ambao unatumia kufanya kitu wakati wa kumalizia. Na muda wa mwisho huu pale kazini ni wakati ambapo ninaushugulikia kuangalia na kutazama mara ya mwisho kama kile kitu ama kazi ambayo nilimewachiwa ama nimepatiwa. Iko salama na itafanyika salama na kwa hivyo muda wa mwisho huu ni muda wa kuangalia Wakutilia makini wa kuhakikisha kuwa kila kitu iko salama na hivo ndivyo ninashugulikia muda wa Mwisho.

Naam ninanunua vitu kutumia simu kwa kuwa wakati mwingine unaweza taka kutumia bidhaa flani na ukiangalia unapata kuwa hauna bidhaa hiyo karibu nawe ama aki bidhaa hiyo haipo na kwa hivyo unahitajika kutoka kuenda kununua na wakati huo haujisikii kutembea pengine mwili umechoka Pengine unapata tu wakati wako wa kupumzika na kwa hivyo, kile ambacho unabakia kufanya ni Inabidi ununue kitu hicho kutumia simu na kwa hivyo, unafanya malipo kupitia simu ya ya mkono Alafu bidha hiyo ina inaletwa kwako penye uko na kwa hivyo, na hata mahali pengine unanunua bidhaa iliyo mbali Ili ambayo haipatikani maeneo yako Unainunua pengine jiji alafu bidhaa hiyo inaletwa na kwa hivyo ninanunua vitu kutumia simu.

Simu yangu ninaitumia zaidi kufanya tu mawasiliano na mawasiliano haya yanahusu mambo mengi sana. Mawasiliano haya yakiwemo ni mawasiliano ya kazini, mawasiliano hayo mengine ni mawasiliano ya kujuliana hali na familia, jamii yangu na marafiki. Na mawasiliano haya pia ni mawasiliano ya mambo mengine ya maana-maana. Wakati mwingine pia simu yangu ni natumia kuangalia mitandao yangu ya kijamii kupata habari, kem kem, habari ambapo zina tokea punde si baada ya nyingine na kujua ni nini ambacho kinaendelea humu duniani na simu yangu wakati mwingine pia ni natumia kupiga picha kurekodi video za kujikumbusha tu na kuweka mambo ambayo tutakuja kuiangalia siku za mbeleni na hivyo ndivo ninatumia simu yangu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kuna kabla nianze kazi kuna mambo, vigezo, ambavyo ninatilia maanani vya kuweka mipangilio ja jinsi ambavyo nitafanya kazi. Na ili ufanye kazi kwa ubora na kwa wakati, unafaa kujipanga mapema kabla hujaanza kazi hiyo na kukamilisha kazi kwa wakati, kitu ambacho ninafanya ni kujipanga na kila tatizo ninalipangia suluhisho mapema Ndiposa nikianza kufanya kazi hiyo, naifanya kwa haraka kwa ubora bila matatizo yoyote na mpangilio mwema, mpangilio mwafaka au mpangilio mufti wa kazi Unaweza kukusaidia kukamilisha kazi wa haraka. Na wakati ambapo pia ninafanya kazi Ninajaribu kuwacha nisijihu sishe na mambo mengine bali kazi hiyo hadi ni mali ni malize na kwa hivyo kuweka akili zako zote hapo fikira zako kwa hiyo kazi inakusaidia pia kukamilisha kazi kwa wakati.

Maktaba ni mahali ambapo pametengwa na vitabu, naam, yana vitabu aina na aina mbali mbali, vitabu vya masombo shuleni, vitabu vya kisaikolojia na vitabu mbali mbali. Navyokuwa tunajua kitabu ni mahali ambapo kuna elimu na vitabu vina elimu kadha wa kadha vitu ambavyo tunavijua na vile ambavyo hatuvijui. Na kwa hivyo wakati ambapo nimepewa kazi fulani ya utafiti au ninataka kufanya utafiti fulani au ninataka tu kujielimisha kuhusu kitu fulani Ndipo wakati huo ninaenda maktaba Lakini siendi maktaba kila mara Naweza sema ninaenda maktaba mara moja kwa mwezi pekeake na wakati huo mara moja au mara mbili na wakati huo nikienda maktaba ninahakikisha kuwa nimepata kile ambacho ninataka Kimenisaidia na ninarudi kwa shughuli zangu kama ni utafiti, kama ni nini, kama ni kitu kingine ninarudi huko.

Kompyuta au tarakilishi ni kitu ambacho ni chombo au kifaa cha kielektroniki ambacho kinatumika kufanya mambo mengi sana katika dunia ya sasa na kompyuta hii ninaitumia kwa mambo mengi Kwanza kabisa ni kufanya mawasiliano ya barua pepe. Ya yangu ya kibinafsi na pamoja na ile ya kazini. Na kompyuta hii pia natumia kutengeneza bidhaa vitu tofauti tofauti. Kitu cha kwanza kabisa ni kutengeneza vitu vyangu vya kazi kufanya utafiti katika jambo fulani kulingana na kazi yangu na kompyuta hii pia natumia kutazama filamu, kutazama michezo mpira wa mguu ambayo inafanyika mbali na mahali ambapo nipo. Na hivyo ndivyo ninatumia kompyuta hii mara kwa mara.

Naamu, naweza sema kuwa mimi ni mtu mbunifu wakuwa nimeona vile vitu ambavyo ninaweza kufanya na hali ya ubunifu ambayo ninaweza kutekeleza Kwanza kabisa nikiwa kwenye chuo kikuu, tuluweza kubuni njia mbadala yaku kufanya mambo fulani na iliweza kuwa suluhisho katika matatizo ya shida hizo wakati wetu hapo kwenye chuo kikuu na kwa hivyo ninajua nina uwezo kwa mbunifu na kile kitu cha kwanza niliweza kubuni ni zile spana ambazo zinasumbua sana watengenezaji au fundi wa magari Kuna vitu ambavyo vinakuwa tatizo kwao na niliweza kukaa chini, niliweza kuketi, nikafikiria na nikabuni njia mbadala ya kuwasaidia na iliweza kuwa ya manufaa sana kwao na kwa hivyo mimi najua mimi ni mtu mbunifu Ninaweza kubuni vitu tofauti tofauti kulingana na hali ambayo nilio ndani.

Naam kati ya upepo na AC ni hivi vyote ni hewa ambayo tunaipumua na ina manufaa kwenye mwili wa mwanadamu. Na kwanza kabisa upepo ni upepo ulio tuseme natural katika lugha ya kimombo. Na upepo huu ni safi ni upepo ambao tumekuwa tukiipumua tangu tuzaliwe na kwa hivyo ni upepo ambao unadhaminiwa sana na AC ni upepo ambao umepimwa, upepo ambao umetolewa, vitu vibaya vibaya, uchafu na nini na AC inatumika kwenye gari na vyumba ambavyo havina upepo mwingi ambao unafika pale na kwa hivyo vitu hivi vyote ni vya maana lakini mimi nitatumia AC pale ambapo niko kwa gari na sipati hewa safi na upepo ninaupenda kwa kuwa ni ule ambao tunaupumua kila siku na pia unatusaidia katika kazi nyingi kama kusafisha mahindi au vitu zingine kwenye magala yetu na kwa hivyo vitu hivi vyote vina manufaa.

Wakati wa mapumziko kazini ni wakati ambapo mtu anapata Wakati wa kupumzika na kujipanga, kufikiria vile ambayo atarudi kazini na kuendelea na kazi yake na kwa hivyo wakati huu, mimi kibinafsi, wakati huu ninatumia kutulia, kupumzika, kufikiria mambo yale ambayo yana ni kumba na kuweka mikakati ya kukabiliana na matatizo yangu au vitu vingine na kwa kuwa wakati huu wa mapumziko ni wakati ambapo ninaweza kufikiria mambo mengi sana Wakati mwingine ni kutulia tu nakupumzika Wakati mwingine ninaweza kutafuta tunda nikala Wakati mwingine ninaweza kupigia gumzo na marafiki zangu wakati ambapo tunapumzika Wakati mwingine ninaeza yashugulikia mambo yale ambayo yaliitaji muda wangu na sikukuwa nao na kwa hivyo, hivyo ndivyo natumia wakati wa mapumziko wangu pale kazini.

Mkate ninaoupenda, mkate kwanza kabisa, mkate ni chakula ambacho kinatumika katika jamii ya kiafrika sana sana sana, na sio kiafrika tu peke yake bali kila mahali humu duniani. Na kwa hivyo mkate tunatumia wakati wa kunywa chai, mkate tunatumia wakati wa kutengeneza vyakula vingine, boflo na mkate una manufaa mengi katika afya ya binadamu, kwa kuwa pia una madini ambao yanahitajika na mwili na kwa hivyo mkate ambao ninaupenda. Ninapenda mkate kadha wa kadha, lakini mkate ninaopenda mkate wa ladha tamu ni mkate wa super loaf Mkate wa kampuni ya Super loaf ni mkate ambao nimeupenda, nimeuenzi kutoka kitambo na ninaupenda tu kwa vile, ulivyo ni mkate nyororo na una manufaa mengi. Pia napenda mkate wa United Brown lakini Superloaf ninaupenda zaidi.

Kuoga ni jambo la maana sana katika maisha ya binadamu. Kuoga ni njia moja ya kudumisha usafi ya kimwili. Na kuoga pia unastahili kwa kuwa ukioga unajihisi kuwa uko fresh, uko sawasawa. Na kwa hivyo mimi kibinafsi ninaoga mara mbili kwa siku. Ninapata kuoga wakati ambapo. Nimeamuka asubuhi na ninajitayarisha kuenda kazini. Ninaingia bafuni na ninaoga. Na wakati mwingine ule wa mara ya pili ni wakati ambapo nimetoka kazini, nimekua na siku ndefu, nimechoka, na kwa hivyo ninaenda bafuni pia napata kuoga. Kwa kuwa ukiwa umechoka na uwende uoge, unajipata, unarudi freshi, na uchovu uliokua nao, unapotea, na unarudi sawa, na kwa hivyo, ninaoga mara mbili kwa siku.

Nina malengo mengi sana ya muda mrefu pale kazini na ni mengi kwa kua kila binadamu ana malengo yake ya kimaisha na kwa hivyo lengo langu moja pale kazini ni kufanya kazi yangu kwa wakati, kufanya kazi yangu bila matatizo na kuelewana na kutangamana na watu bila matatizo yoyote Lengo la pili ni kutimiza ndoto zangu pale zikiwa za pale kazini au kwenye maisha na kwa hivyo, kazi ni njia moja ya kutimiza ndoto zangu kwa kutenda kazi, ukimaliza kazi Baada ya mwisho wa mwezi, utaweza kulipwa pesa zako na pesa hizo zitakusaidia kutimiza ndoto zako na kwa hivyo, lengo la angu la muda mrefu ni kujituma pale kazini, kufanya kazi kwa bidi nikaweze ku siku moja Bahati mzuri ya mwenyezi mungu nikaweze kupandishwa cheo na cheo kikipanda kazi itakuwa mingi Mshahara itakuwa juu na nitaweza kutimiza ndoto zangu na hayo ndio malengo yangu ya muda mrefu pale kazini.

Wakati mwingine mtu mimi kibinafsi ama wenzangu, maisha ya mwanadamu, ni lazima ukumbane na matatizo kadha wakadha. Na matatizo haya huwa yana haya chagui mtu yoyote, matatizo yanakuja. Tu na kwa hivyo, njia moja ya kuishi katika dunia hii ya matatizo ni kujitia moyo na kujiambia kuwa siku moja au wakati mwingine mambo yatakua sawa. Wakati mwingine mwenzako anapitia mambo ambayo yanamfinya, yanamletea msongo wa mawazo na wakati huu njia moja ya kumusaidia ni kumtia moyo na kumwambia Aendelee kujikaza kwa kuwa mambo haya ni mapito tu na yatapita na kuwatia rafiki zangu moyo huwa nawaongelesha, tunapata kuketi nao chini, tunaongea, tunambiana shida zetu na mwishowe, tuna tiana moyo tunasema kuwa mambo yatapita Tuna njia ingine ya kukutia mtu moyo ni kama yeye ni mkristo Mnaweza kusoma neno kutoka kwenye biblia takatifu, mnasoma ukurasa fulani Mnasoma mstari fulani Wakutiana moyo na muomba mwenyezi mungu Atulinde na ataweeza kutusaidia Kwa kuwa baada ya dhiki ni faraja na hivyo ndivyo natumia njia kuwatia wenzangu moyo.